Ndiyo, napenda sana chakula kitamu. Chakula kitamu kina nafasi kubwa katika maisha kwa sababu sii tu hunipa nguvu. Bali pia huleta furaha na kuridhika. Ninapo kula chakula kilicho andaliwa vizuri, chenye ladha nzuri na arufu ya kuvutia, ujisikia faraja na utulivu wa kipekee. Chakula kinaweza kubadilisha hali ya moyo na ata kufanya siku hiyo bora zaidi. Chakula kitamu hunifanya nijisikie mwenye furaha, nishibie vizuri na nipate nguvu ya kuendelea na shughuli za kila siku. Kwangu, kula si hitaji la mwili tu, bali pia ni njia kufurahia maisha na kushukuru kile nilicho nacho.

Mara nyingi napendelea kutumia wifi kuliko data ya simu. Sababu kubwa ni kwamba wifi uwa imara zaidi na aimalizi garama nyingi. Hasa ninapokua nyumbani au kazini, Nanyurusu kutumia interneti kwa muda mrefu bila kuwa na waswaswa kuhishua na bandu. Hasa ninapotazama video, kusoma makala au kuwasiliana na marafiki kupitia mitandao ya kijami. Hata hivyo, ninapotoka nje au nikiwa safarini, Ulazimika kutumia data ya simu. Data ya simu hunisaidia kubaki mtandaoni muda wowote, kuwasiliana haraka, kutumia ramani au kutafuta taarifa muhimu ingawa wakati mwingine data huisha haraka inanipa uhuru na uraisi mkubwa kwa jumla napendelea wifi kwa matumizi ya muda mrefu lakini data ya simu ni muhimu sana pale ambapo wifi haipatikani.

Kampuni ya teknolojia ninayo amini zaidi ni Google. Kuna sababu nyingi kwa nini nimekua na imani nao na si kwa sababu watu wengi wanaitumia, bali kwa jinsi inavyoboresha maisha ya kila siku kwa njia bora. Kwanza kabisa, Google ni kampuni ambayo imeunda huduma ambazo wengi wetu hutegemea kila siku. Kwa mfano Google Search, imenifanya niweze kupata taarifa haraka bila kusumbuka, iwe ni kujifunza kitu kipya, kutafuta mahali au kujibu swali lolote popote nilipo. Huduma kama Gmail imekua kuaminika sana kwa mawasiliano ya barua pepe Si mara nyingi unapata matatizo ya kufungua au kupoteza ujumbe zako muhimu Pia Google Maps inanisadia kupanga safari, kujua trafiki na hata kugundua maeneo mapya ya kula au kutembelea.

Napenda kuvaa nguo rahisi lakini nadhifu, napendelea nguo ambazo zinanifanya nijisikie huru na mwenye kujiamini bila kuwa nzito au kunisumbua Kwa mfano napendelea kuvaa fulana safi, jinsi au suruali nyepesi, hasaa kwa matumizi ya kila siku aina hii ya mavazi inanipa urahisi na kufanya shughuli zangu bila kizuizi chochote Napenda nguo zinazolingana na mazingira au tukio, ninapokuenda kazini au kwenye tukio rasmi napenda kuvaa nguo nadhifu kama sharti suruali ya kitambaa ama vazi ya heshima ambayo yanaonyesha umakini na heshima kwa wengine lakini nikiwa nyumbani au na marafiki napendelea nguo za kawaida na zinazopumua vizuri kama t-shirt na bukta au truck suit.

Ndiyo, ninatumia video kwa mwasiliano, hasaa pale inapo itajika kueleza mambo kwa ufasaa zaidi au kuwasiliana kwa karibu zaidi na watu mawasiliano ya video unipa nafasi ya kuona uso wa mtu ninae zungumza nae, lugha ya mwili na hisia zake Jambo ambalo ufanya mawasiliano yawe ya kweli na yenye uelewa zaidi kuliko maandishi au sauti ya peke Kwa mfano, ninapotaka kuzungumza na familia au marafiki ambao wakombali mawasiliano na video unifanya njisikie kama niko karibu nao, kuona sura zao, tabasamu, au hata mazingira wanaokaa unipa furaha na uimarisha uhusiano wetu. Hata hivyo, situmii video kila wakati. Wakati mwingene napendelea ujumbe wa maandishi au simu za kawaida. Asa kama mawasiliano ni haraka na haitaji maelezo marefu. Pia matumizi ya video utegemea upatikanaji wa interneti na mazingira nilio yopo.

Kujilinda kutoka vitisho vya mtandao ni jambo la muhimu sana kwa sababu dunia interneti inaweza kuwa na hatari kama wizi wa taarifa binafsi mashambulizi ya kimtandao na utapeli. Mimi hutumia nyuera tofauti na imara. Mimi huchagua nyuera ambazo ni ngumu kukisia zinajumuisha mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo na mbali na alama muhimu. Pia siwezi kutumia nyuera moja kwa akaunti zote. Hii hunisaidia kuepuka mtu kuingia bila ruhusa kwenye akaunti zangu. Pia mimi huwa makini na ujumbe ya mtandaoni. Sina tabia ya kubofia viungo visivyo julikana au kufunguwa viambatisho visivyo kaminika.

Ningependa kujifunza lugha mpya kama kijapani au kichina. Sababu kubwa ni kwamba kujua lugha nyingine kuna nipanua uwezo wangu wa kuelewa utamaduni tofauti kushirikiana na watu wengi zaidi na ata kufungua fursa mpya za kazi au safari. Lugha pia ni dirisha ya kuelewa historia, fasihi na mitindo ya maisha ya watu wengine. Jambo linaongeza ufahamu wangu na kunifanya niwe na mtazamo mpano zaidi wa dunia.

Somo la sayansi ninayopenda zaidi ni biolojia. Sababu kubwa ni kwamba biolojia inanifundisha kuhusu maisha na uhusiano wake na mazingira. Inanisaidia kuelewa jinsi mwili wa binadamu unavyofanya kazi, jinsi mimea na wanyama wanavyokaribiana na mazingira yao, na jinsi kila kiumbe kinavyong'ang'ana katika mfumo mkubwa wa ekolojia. Somo hili linafanya nijisikie kushangaza na heshima kwa dunia ya asili. Napenda pia jinsi biolojia inavyotupa ufahamu wa kina wa afya. Kwa mfano kuelewa seli, mfumo wa damu na mfumo wa kinga kunisaidia kujua jinsi ya kulinda afya yangu na kuishi maisha yenye ubora. Pia somo hili linafundisha jinsi magonjwa yanavyosambaa na jinsi ya kuyazuia. Jambo ambalo ni muhimu sana kwa maisha ya kila siku.

Kwa kawaida, nalala kwa masaa kati ya saa saba adi saa nane kwa usiku. Ingawa mara nyingine inaweza kuwa zaidi kidogo au chini kidogo kulingana na hali yangu ya mwili au shughuli za siku. Kwa muda huu, ninapata usingizi wa kutosha ambao hunisaidia mwili wangu kupumzika, ubongo kusindika taarifa na kurudisha nguvu zilizotumika siku nzima. Kwa wakati wa kulala, si tu kwamba mwili unapumzika bali pia akili inapata nafasi ya kusindika kumbukumbu, kuimarisha ujuzi na kutengeneza mawazo mapya. Hii ndiyo sababu usingizi nzuri na muhimu sana. Si tu kwa afya ya mwili bali pia kwa akili na hisia. Mara nyingine, ikiwa siku imekua na shughuli nyingi au stress, huenda nalala kwa zaidi ya saa nane ili kurudisha nguvu. Vile vile ikiwa nimelala vizuri usiku uliopita, wakati mwingine usingizi wangu unaweza kuwa mfupi kidogo, lakini bado najisikia vizuri kwa asubui.

Ndiyo, napenda sana mvua. Hasaa inaponenyesha kwa utulivu na si kwanguvu sana. Mvue inanipa hisia ya amani na utulivu wa kipeke. Sauti ya matone ya mvua ya napogonga paa au alzi unifaya njisikia ni mepomzika kiakili na wakatu mwingine unisedia ata kufikiri kwa utulivu au kulala vizuri. Napenda mvua pia kwa sababu hubadilisha mazingira Baada ya mvua kunyesha kila kitu huonekana safi na chenye uhai zaidi Mi tu huwa ya kijani kibichi, hewa huwa safi na joto kingi hupungua. Harufu ya udongo baadaya mvua hunikumbusha mambo mazuri ya utoto na kunipa hisia ya ukaribu na ya asili.

Ndiyo, napenda kuvaa saa hasa ile ambayo si tu inakukumbusha muda, bali pia ni sehemu ya mtindo wangu. Saa ni kifaa cha muhmu kwa kila siku kwa sababu husaidia kupanga muda, kufuatilia ratiba na kuhakikisha kwamba sijaacha mambo muimu. Kwa mfano, ikiwa nina kazi, masomo au mikutano. Saa hufanya niwe makini na usahii katika shughuli zangu.

Leo hali ya hewa ni ya mawingu yenye jua la wastani na wakatu mwingine kuna upepo mwanana unaopita Hakuna mvua lakini mawingu yanaufanya anga ionekane tulivu na si makali sana jua halichomi bali linatoa mwanga wakutosha unaofanya siku iwe nzuri kuhusu joto hali ya hewa ni ya wastani si ya baridi sana wala ya joto kali Najisikia vizuri kwa sabu hewa si nzito na sitaki kujifunika sana au kuhangaika na jasho ni aina ya hali ya hewa inayoruhusu mtu kufanya shughuli bila kuchoka haraka Kwa sababu ya hali hii ya hewa, nimevaa nguo nyepesi lakini nadhifu Shati jepesi pamoja na suruali ya kawaida Sina haja ya kuvaa koti nzito wala mavazi ya kiangazi sana nguo hizi zinafanya nijisikia huru na mwenye faraja siku nzima Kwa ujumla, napenda aina hii ya hali ya hewa kwa sababu inanipa utulivu na urahisi wa kufanya mambo Sikali, si ya kusumbwa na inafanya nijisikie mwenye nguvu katika hali hii ya hewa, ningependa kufanya shughuli kama kutembea nje kufanya kazi zangu na kwa kawaida au kukaa nje nimefurahia hali ya hewa safi Pia ni hali nzuri ya kukutana marafiki na kufanya kazi zinazohitajika umaakini Kwa sababu akili inakuwa tulivu.

Ndiyo, nimewai kufanya yoga na ni kitu ninachokipenda sana kwa sababu kina nisaidia kimwili na kiakili. Yoga ni zoezi la mwili na akili linaongeza nguvu na utulivu wa ndani. Nilipoanza kufanya yoga niliona tofauti kubwa katika jinsi mwili wangu unavyosegea na jinsi ninafikiri. Mara nyingi napata mikazo ya siku mzima kutokana na kazi au masomo na yoga hunifaya njisikia tulivu nishibe kiakili na mwenye nguvu.

Napenda kusoma vitabu vya ina mbali mbali lakini kuna aina fulani ambazo usababisha shauku yangu zaidi Kwanza napenda vitabu vya hadithi na riwaya hizi ufungua milango ya mawazo yangu na kunirusu kuishi maisha ya wausika wengine kugundua tamaduni na maisha tofauti na kushugulikia changamoto zao kwa mtazamo wangu binafsi Nina ya vitabu vinavyonipa burudani na hisia.za kufuraia hadithi mpaka mwisho.

Nyama ninayopenda zaidi ni nyama ya kuku. Napenda sana nyama ya kuku kwa sababu ni rahisi kuipika kwa njia mbalimbali na inaladha nzuri bila kuwa nzito sana. Inaweza kukaangwa, kuchemshwa, kuchomwa au kupikwa kwa michuzi na bado ikawatamu na laini. Hilo hunifanya nisichoke haraka hata nikila mara kwa mara.

Sina ndege wakufungwa nyumbani lakini napenda sana wazo lakuwa na ndege kama kiumbe wakipenzi nyumbani. Ndege uleta furaha na burudani kwa sababu wanaleta sauti nzuri, rangi nzuri na isia za kuwa karibu na hasili ata ukiwa ndani ya nyumba. Kwa mfano ndege kama kanari au paruti ni wapenzi wengi wa nyumbani kwa sababu wanaweza kuimba, kucheza na hata kujifunza maneno kwa baadhi ya aina.

Ninacheka mara nyingi ninapokuwa kwenye mazingire ya furaha au nikiwa na watu ambao wananifanya njisikie vizuri. Kitu kinachonifanya nicheke ni mambo ya kuchekesha kejeli ya rafiki au matukio yasio ya kawida yanayovutia. Kwa mfano, marafiki wakiniambia utani wa kichekesho au kujaribu kuigiza hali za furaha, mara nyingi hunifanya nicheke bila kujua.

Nchi ningependa kuitembela ni Japan, sababu kubwa ya kutamani nchi hii ni utamaduni wake wa kipekee, teknolojia ya kisasa na uzuri wa asili unawajumisha milima, bustani za mazao ya cherry na miji yenye miundo wa kipekee. Japan inamvuto mkubwa kwangu kwa sababu inachanganya kizazi cha kale na kisasa kwa namna ambayo haionekani popote duniani. Ninakumbuka niliposikia kuhusu Japan kuwa ina milima ya Fuji yenye mandhari ya kuvutia mashamba ya cherry yanayochanua msimu wa spring na maji kama Tokyo yenye mwangaza wa taa za kisasa Nilihisi hamu kubwa ya kuenda kuoana hayo na macho yangu Pia nilisikia kuwa wa Japani watu wa heshima sana na wenye nidhamu Jambo lilinonifanya nipende utamaduni wa zaidi Nigependa kuona milima ya Fuji, bustani za Chery, zinachanua na miji mikubwa kama Tokyo na Kyoto. Pia ni ngependa kujaribu chakula cha kienyeji kushiki katika sherehe za kitamaduni na kuona miekalu ya kale na makaburi ya historia. Kwa hakika kila kitu kinavutia kwasabu kinaonyesha mchanganyiko wa uzuri wa asili na maendeleo ya teknolojia. Ninapo fikiria kuhusu safari hiyo na jisikia furaha na hamu isiokoma Nadhani itakua uzoefu wa kipeke wa maisha Unaonifaya nijisikie kama nimeuganishwa na dunia kwa njia mpya safari hii siingependa iwe ya kupumzika, ya kujifunza, ya kuvutia hisia zangu Huku ni kichukua picha, kujifunza tamaduni na kufuhia kila wakati wakipekee.

Chakula ninacho kula mala nyingi mchana ni sandwich au chakula cha haraka lakini chenye lishe Napenda chakula hiki kwa sababu kina nisaidia kuendelea na shuguli za mchana bila kuzindiwa au kuzito mkubwa na bado kinatoa nguvu za kufanya kazi au masomo kwa kawaida sandwich uwa na proteini kama kuku mayai au tuna pamoja na mboga na mkate wa haina nzuri Nyembo linafanya chakula kuwa chenye afya na latha nzuri.

Chakula ninachopenda kula jioni ni chakula kizito kidogo lakini chenye ladha nzuri, ambacho kinanisaidia kupumzika baada ya shughuli za mchana. Mara nyingi napendelea kula chakula cha kawaida cha nyumbani kama wali na maharage, wali na mboga au supu yenye protini kama kuku au samaki. Hufanya chakula cha joni kiwe chenye lishe, rahisi kumeza na kinachonipa nishati bila kunifanya nijisikie mzito au sana kabla ya kulala.

Mchezaji bora wampira wakikapu ni nayemweshimu ni Rebron James, sababu kubwa ya kumpenda Rebron ni uwezo wake wakipekee, udhabiti wake na jinsi a na vyoweza kuadhiri mchezo wa timu yake. Rebron si mchezaji wakuonyesha tuvi wango vya juu vya kibinafsi, pia huongeza uwezo wa wachezaji wenzake wa kufanya timu kuwa bora zaidi. Pia nidhamu yake na juhudi za kudumu zimekuwa mfano wa kuigwa na wachezaji wengi duniani. Na kumbuka mchezo flani wajabu ni limuona rebro akicheza ulikuwa wakati timu yake ilikuwa nyuma kwa pointi kadhaa lakini alicheza kwa umakini, ujasiri na mpangilio wa kipekee akasaidia kuongoza timu yake kushinda aliweza kuunganisha mashambulizi na ulinzi wa ustadi jambo lililofanya nishangae sana na kudhamini ujuzi wake Ujuzi unaomfanya awe wa kipekee ni mchanganyiko wakasi nguvu pangilio wa akili na uwezo wa kufikiria haraka kwenye uwanja anaweza kuruka piga pasi sahi kuzuhia mpira na kufanya shuti lambali kwa ufanisi mkubwa Hii inamweka katika kiwango cha juu kabisa cha wachezaji wa mpira wa kikapu duniani Wakati ninamuona akicheza na jisikia msisimiko na motisha mkubwa Mnini kama kuangalia sanaa ya mchezo wa kikapu ambapo kila hatua yake inamaana na kila uchezaji uleta burudani na shauku Pia uinua amu yangu ya kufuata mchezo wa mpira wa kikapu na kunifundisha thamani ya nidhamu kazi ngumu na ujasiri Wakifupi, Lebron James situ mchezaji wa ajabu bali ni mfano wa uamiri, nidhamu na uongozi kwenye mchezo wa mpira wa kikapu na kuona anacheza kila wakati ni msisimiko mkubwa.

Nalinda faragha yangu kwa mtandao kwa njia nywila imara na tofauti. Inachagua nywila zenye mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo na bali na alama maalumu. Pia kila accouti inakuwa na nywila yake tofauti. Hii husadia kuepuka mtu kuingia kwenye akaunti zangu ikiwa nywila moja inapopotea. Pili, nakuwa makini na ujumbe. Sina tabia ya kubofya viungo visivyojulikana na kufungua viambatisho visivyoaminika. Mara nyingi mashambulizi ya mtandao huanza na ujumbe na ulagai.

Najihisi kwa njia ya mchanganyiko kuhusu tathmini za kazi. Kwa upande moja naona tathmini za kazi ni muhimu sana kwa sababu zinatoa fursa ya kuthamini maendeleo ya mfanyakazi uwezo wake na mchongo wake katika, taasisi au shirika. Kupitia tathmini hizi mfanyakazi anaweza kuelewa vizuri nguvu zake, maeneo yanayofanya vizuri, pamoja na changamoto au udhaifu anahitaji kuboresha. Hii husaidia kuweka malengo mapya na kujitahidi kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Mandhari nzuri zaidi niliyowai kuona ni ile inayochanganya uzuri wa asili na utulivu wa mazingira. Moja wapo ni mandhari ya machweo ya jua kando ya bahari. Rangi za anga hubadilika taratibu kutoka machungwa, nyekundu hadi zambarau. Huku mawimbu yakipiga taratibu fukini na upepo mwanana ukileta hali ya mani na faraja. Mandhari hiyo hufanya nihisi utulivu wa akili na kuthamini uzuri wa maumbile.

Ndiyo, nimewai kushiriki mashindano na ilikuwa ni uzoefu wenye changamoto lakini pia wa kujifunza sana. Nilishiriki mashindano hayo nikiwa na hamsa kubwa na matarajio ya kufanya vizuri ingawa sikukosa ofu kidogo kutokana na ushindani uliokuopo. Nilijitayarisha kwa bidii, nilitumia muda wangu kujifunza na kufanya mazoezi ili kuhakikisha niko tayari. Baada ya mashindano, nilitafakari mengi kuhusu uzoefu huo. Niligundua nguvu zangu na maeneo niliohitaji kuboresha. Hata kama sikufurahia matokeo niliyotarajia, nilipata somo muhimu kuhusu uvumilivu, nidhamu na kudhamini juhudi zaidi ya ushindi.

Wakati wa furaha najifurahisha kwa kufanya mambo yanayonipa amani ya moyo na kunifanya njiskie huru Mara nyingi napenda kutumia muda na watu ninaopenda kama marafiki au familia Kwa sababu kucheka kuzungumza na kushirikiana na huniongeza furaha na kunifanya nijihisi kuthaminiwa mazungumzo ya kawaida, vicheko na kushirikiana na mawazo hunifanya nisahau changamoto za maisha kwa muda.

Nina mkumbuka sana mwalimu wangu wa kiswahili niliyempata nikiwa shule ya sekondari. Alikuwa mwalimu mwenye nidhamu lakini pia mwenye moyo wa kuelewa wanafunzi wake. Alifundisha kwa bidii na kuhakikisha kila mnanafunzi anaelewa somo. Si kwa kukariri tu, bali pia kufahamu maana halisi kile tunachojifunza. Alipenda kutimiza, kujieleza, kusoma vitabu na kujiamini, tunapozungumza au kuandika. Zaidi ya kufundisha darasani mwalimu huyu alikuwa mfano mzuri wa maadili mema kama uaminifu, heshima na kujituma. Alifundisha sio tu masomo ya darasani bali pia masomo ya maisha hadi leo bado namkumbuka kwa mchango wake mkubwa katika kunijenga kielimu na kimaadili na nina amani aliniachia msingi mzuri wa maisha ya baadaye.

Uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni pale nilipofanya kazi katika mazingira yenye shinikizo na mahitaji makubwa ya uiwajibikaji. Kazi hiyo ililazimu kufanya kazi kwa muda maalumu kushirikiana na watu wa tabia na mitazamo tofauti pamoja na kutatua changamoto kwa haraka. Kupitia uzoefu huo nilijifunza umuhimu wa kupanga muda vizuri kueka vipao mbele na kuwajibika kwa majukumu nilio adhibiwa.

Ndiyo uwa natoa sadaka au michango kadri ya uwezo wangu kwa sababu ninaamini zaidi kusaidia wengine ni sehemu muhimu ya maisha Ninapo fanya hivo sijioni ni kama nimepoteza chochote bali nahisi nashiriki kile ninachobarikiwa nacho ili kusaidia wenye huitaji sadaka inaweza kuwa fedha, chakula, nguo, hata muda na nguvu kwa kusaidia pale inapo itajika.

Mimi huenda hospitali mara chache sana kwa mwaka, labda mara moja au mara mbili. Isipokuwa nikiwa na ugonjwa au tatizo la kiafya linalohitaji matibabu ya mara kwa mara. Kwa kawaida, nitaenda hospitali kwa uchunguzi wa kawaida au chanjo au pale ninapohisi kuna tatizo linalohitaji kushughulikua na daktari. Kwa kifupi, idadi ya ziara hospitali kwa mwaka inaweza kutofautiana kulingana na hali ya afya. Lakini kwa kawaida, huwa ni mara chache tu.

Ndio, napenda sana kujifunza historia kwa sababu hunisaidia kuelewa maisha ya zamani na namna yanavyochangia kuunda dunia tuliyonayo leo. Historia hunipa kuelewa mapana, kuhusu, tamaduni, mila, vita, mafanikio na makosa yaliyofanywa na watu wa zamani. Kupitia historia najifunza sababu ya mabadiliko za kijamii, kisiasa na kiuchumi. Jambo linalonisaidia kuelewa vizuri hali ya sasa.

Chonipea motisha kazini mchanga nyiko wa sababu za ndani na za inje zinazo nifanya nijisikie kushirikiana kikamilifu na kufanya kazi kwa bidii Kwanza kabisa kuthaminiwa na kutambuliwa kwa jitihada na mafanikio yangu kuna nipa motisha kubwa Kwa mfano pale mshahara wangu pongezi kutoka kwa manager au hata maneno ya shukrani kutoka kwa wateja au wenzangu hunifanya njisikie kuwa kazi yangu ina maana na inathaminiwa.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto kwa sababu unipa furaha na kunifaya njisikie uru na mwenye amani ya moyo. Watoto wana roho ya kucheka, kucheza bila wasiwasi na kuonyesha hisia za wazi. Jambo linalo nisaidia kusahau kwa muda mizigo ya mawazo ya watu wazima. Nikicheza nao najifunza kuwa mwepesi wa mawazo na kufraiya vitu vidogo vinavyo toa furaha ya kweli.

Ninaposherehekea mafanikio ya timu huwa najitahidi kufanya hivyo kwa njia zinazoonyesha shukrani, furaha na kuthamini mchango wa kila mshiriki Kwanza huwa tunapanga sherehe ndogo ya pamoja kama chakula pamoja kinywaji au hafla fupi ya kupongeza kila mtu. Hio husaidia kuimarisha mshikamano wa timu na kuonyesha kuwa mafanikio hayakuwezekana bila juhudi za kila mmoja.

Zawadi nzuri zaidi nilizawahi kupokea ni ile iliyokuwa na thamani ya kihisia zaidi kuliko ya kifedha. Kwa mfano nilipokea kitabu kilichokua na maneno ya pongezi na ujumbe maalumu kutoka kwa rafiki yangu wa karibu. Ambacho kilionyesha kuwa alitambua juhudi na utu wangu. Zawadi hiyo haikuwa ghali lakini ilionyesha kwamba mtu alitumia muda kufikiria kile kingenifanya nijisike furaha na kuthaminiwa. Hii ilifanya nihisi maalumu na kunikumbusha umuhimu wa urafiki na mshikamano.

Ndio, napenda kujaribu vyakula vipya kwasabu hunipa uzoefu mpya na kunifungua fikra kuhusu utamaduni tofauti Kila chakula kipya huwa na ladha harufu na mtindo wake wa kipekee wa upishi, jambo linalofanya nifurahie zaidi utofauti wa maisha. Kwanza chakula kipya hunipa amasa na kunifanya nijisikie kama nimegundua jambo jipya Hata hivyo, ingawa napenda kujabu vyakula vipya huwa na chukua tahadhali kidogo hasaa kama ni chakula mbacho sijakizoea ya vizuri. Napenda kwanza kwa kiasi kidogo ili nijue ladha yake kabla ya kuendelea. Kwa ujumla napenda kujabu vyakula vipya kwa sababu huniongeza furaha maarifa na uzoeefu katika maisha yangu ya kila siku.

Baada ya siku ndefu, napumzika kwa kujitahidi kutuliza mwili na akili yangu. Mara nyingi huanza kwa kuchukua muda fupi wa utulivu, kama kukaa kimia au kusikiliza muziki laini ili kuondoa mawazo ya kazi na msongo wa siku. Hiyo hunisaidia kurejesha hali ya utulivu na kunifanya nijisikie nafuu. Zaidi ya hayo, kujitahidi kujipa muda wa kufanya ninachokipenda. Kama kuangalia filamu, kusoma kitabu, au kuangalia kipindi ninachofurahia. Kabla ya kulala, hujaribu kuweka mawazo pembeni na kujiandaa kwa usingizi nzuri ili kuanza siku inayofuata nikiwa na nguvu mpya. Kwa jumla napumzika kwa kuchanganya utulivu wa akili, faraja ya mwili na muda wa kujijali mwenyewe.

Kwa upande wangu napenda umbwa zaidi, ingawa pia nawapenda paka kwa namna yao. Umbwa hunivutia kwa sababu ni waaminifu, wachangamfu na hupenda sana kushirikiana na binadamu. Wanapenda kucheza, kulinda na mara nyingi huonyesha hisia zao waziwazi, jambo linalofanya nijisikie kupendwa na kuthaminiwa. Kuwa na umbwa hunifanya nijisikie kuwa na rafiki wa karibu aneyenipa furaha na faraja.

Kumbukumbu nzuri kutoka utotoni wakati niliokua na sherea siku ya kuzariwa yangu ya kumi. Ilikuwa siku yenye furaha kubwa ilioja mchezo, vicheko na chakula kitamu. Familia yangu yote ilikuwepo. Wazazi wangu, ndugu zangu na marafiki wa shule waliokuja kushiriki furaha hiyo. Hali ya pamoja na wapenzi wangu ilifanya siku hiyo ikuwe ya kipeke zaidi. Tulicheza mchezo mbalimbali kama kuvuta kamba, kukimbizana na mcheke. Shaji alietengeneza vicheko visivyoisha. Nilipo kea zawadi ndogo ndogo lakini kila moja ilinipafraa kwamba kwa sababu ilionyesha jinsi watu walivyokuwa wana nidhamini na kusherekea pamoja nami Kumbukumbu hii ni malumu kwa sababu sio tu zawadi au michezo iliofanya nifurai Bali isia ya upendo, mshikamano na utunzaji wa familia na marafiki Nikumbukumbu ambao ilinifanya nijisikie malumu na kuthaminiwa Nikikumbuka mambo hayo naisi moyo wangu unafraya najawa na isia na amani na shukurani Nikumukumbu ambao uchochea tabasamu kila ninapufikiria na kila amara inanifaya nikumbuke uzuri wa utotoni na dhamini familia na urafiki.

Ninaposhughulikia muda kazini, huwa nautumia kwa mpangilio na nidhamu ili kuhakikisha kazi inakamilika kwa ufanisi bila msongo usiohitajika. Kwanza, huanza kwa kupanga kazi ya siku, kuandika orodha ya majukumu muhimu na kuziweka kama kipaumbele kulingana na dharura na umuhimu wake. Hii inasaidia kujua ni kazi gani kufanya kwanza na ipi inaweza kusubiri. Zaidi ya hapo, hujaribu kushirikiana na wenzangu na kueka muda wazi wa mikutano na mashauriano. Kwa kufanya hivyo, tunapunguza kuhitaji kurudiarudia maelezo au kutatua changamoto sizizo lazima. Hii inarahisisha kazi na kuhakikisha kila mtu anafuata ratiba sawa.

Ushauri ambao ningempa mtu mwingine ni kujithamini, kuwa na uvumulivu na kuzingatia maendeleo binafsi. Kila mtu anakutana changamoto katika maisha na mara nyingi uzidiwa na hofu, mashaka na vizuizi vya kila siku. Ushauri wangu ni kushugulikia changamoto moja kwa moja badala ya kuziepuka na kutumia kila shida kama fursa ya kujifunza na kukua.

Upande wangu, ugali zaidi, ingawa pia nakula wali na kuupenda, ugali unipa hisia ya kushiba na nguvu, asaa unapouliwa na mboga au kitoweo kizuli kama nyama, samaki au maharage Pia ugali una nafasi ya kipeke katika tamaduni zetu na mara nyingi unikumbusha chakula cha nyumbani na umoja wa familia Kwa ujumla napenda vyote viwili lakini kipewa unafasi ya kuchagua na chakula cha kunipa nguvu na kunikumbushe ladha ya nyumbani, ugali ndio chaguo langu la kuanza.

Ndiyo naweza kuishi siku moja bila teknolojia, ingawa isingekuwa rahisi kabisa, teknolojia imekuwa sehemu kubwa ya maisha ya kila siku, toka mawasiliano kazi hadi burudani, lakini kuishi bila hiyo kwa siku moja kunawezekana na hata kunaweza kuwa na faida zake. Hata hivyo, siwezi kuficha kwamba kungekua na changamoto kidogo hasaa kama nina majukumu yanohitaji teknolojia kama kazi au mawasiliano ya haraka. Lakini kwa siku moja tu, ningeyaweka pembeni na kujipanga mapema. Kwa kufanya hivyo, ningeona dhamani ya maisha rahisi na umuhimu wa kupumzisha akili kutoka kwenye matumizi ya teknolojia mara kwa mara.

Ninahifadhi pesa kwa njia zinazosaidia kuhakikisha nina usalamu wa kifedha na pia kujijenga akiba ya badaye Kwanza huanza kwa kugawanya kipato changu kwa sehemu tofauti moja kwa matumizi ya kila siku, nyingine kwa dharura na nyingine kwa akiba ya muda mrefu hiyo husaidia kuhakikisha si kutumia kila kitu mara moja na kwamba kuna fedha za dharura na pale zinapohitajika.

Ninasaidia jamii yangu kwanjia mbali mbali. Kulingana uwezo na nafasi niliopo. Kwanza kabisa, ujitahidi kushiriki katika shuguli za kijamii kama usafi wa mazingira, mikutano na ya maendeleo, hau michonga kushiriki watu wenye maitaji malumu. Kushiriki shuguli hizi unifanya njisikia kwa semhemu ya kijamii na kuchangia maendeleo yake. Zaidi ya ayo, usaidia jamii kwa kutoa ushauri na muda wangu. Wagati mwngine kusaidia si lazima iwefedha. Wali kusikiriza mtu kumpa mweo na kumshauri kwa uzefu nilio na kuatia mweo vijana, kwa imiza kusoma na kufanya kazi kwa bidii na, ni njia moja wapo ya kuchangia jamii yenye mwelewekeo mzuri ya badai.

Inapo kuwa na furaha nikiwa nyumbani, upenda kufanya mambo yana nipa utulivu na kuniongeza raha ya kuwa katika mazingira yangu binafsi. Mara nyingi, hukaa na familia au watu wakaribu, tukizungumza, tukicheka na kushirikena hadizi za kila siku. Mduo huu nifaya njisikia salama na kuthaminiwa na uniongeza furaia kweli. Zaidi haya, ujitenga kidogo kwa muda wa kutafakari na kupumzika. Huu na jipanga mpango midogo mdogo ya badaye na kushukuru kwa mambo mazuri niliopata. Kwa njuma ni napo frea nikiwa nyumbani, frea amani, uuru na ukaribu wa watu na wapenda Mbewa naonifanya nyumba iwe mahali pafraa ya kweli.